Ndio, nimewahifanya kazi ya kujitolea, niliwahi kujitolea kusaidia watoto katika masomo ya ziada, na pia kushiriki shughuli za usafi wa mazingira. Ilikuwa uzoefu mzuri uliofundisha huruma, ushirikiano na thamani ya kusaidiana bila kutarajia malipo yoyote.

Timu ya michezo ninayoifuata sana ni manchester united. Wanajua kuchezana. Na pia ni timu ilio imarishwa kwa kuwa na msingi ulio thabiti kabisa. Na kwenye matukio yao wanajiandaa vyema na kusakata kandanda vilivyo.

Msimu labda naweza nikasema napendelea misimu yote minne. Kwa sababu kila msimu una manufaa yake. Kwa mfano, kila msimu una ladha yake. Mchipuo kwa mwanzo mpya kiangazi kwa nguvu, vuli, kwa utulivu, baridi kwa tafakari unafanya maisha yasichoshe na yasiwe ya kawaida kabisa.

Kulinda faraga yangu mtandaoni natumia kanuni nyingi kwa mfano. Siwezi nikajiweka kwenye sehemu ambayo nitashiriki tarifa nyeti bila sababu kwenye mtandao. Hata hivyo, natumia nywila imara na tofauti kwenye mtandao. Ninawasha udhibitishaji wa hatua mbili. Nitakuwa makini na viungo vya barua pepe na kutilia shaka. Pia nasoma sana sera za faraga kabla ya kujiunga na huduma zake.

Kwa kifupi, ninaweza nikasema ndio nawafahamu majirani zangu kwa sababu majirani kwangu ni wale ninaweza kuzungumza nao kwa ushirikiano na heshima hata. Hata hivyo, hao majirani ningependa kusema ninawafahamu kwa njia kwa jina, sura na tabia zao za kawaida. Na tuna uhusiano wa heshima na mazungumzo madogo madogo kadri ya muda.

Nina namna nyingi, ama mbinu nyingi, ninazo jilinda kutokana na vitisho vya mtandaoni. Kwa mfano, na jilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kwa kuwa makini na nidhamu, na nidhamu inayohitajika. Hata hivyo, natumia nywila imara nawasha udhibitishaji na hatua mbili na sielezi taarifa binafsi ovyo. Na mimi pia huepuka kubofya viungo vya kutiliwa shaka. Pia na nasisha mara kwa mara na kuchagua ninayemuamini mtandaoni.

Nikipenda kustarehe napendelea kufanya mambo yanaonifanya nijiskie nipo na utulivu na furaha tele. Kama kwa mfano, kusoma au kuangalia makala za kuvutia, na pia najistareesha kwa kusikiliza mziki unaotuliza akili yangu. Tatu, naandika mawazo au ndoto za siku zijazo, nazungumza na watu wazuri au marafiki wa kweli. Hata hivyo naangalia manthari ya asili au kuamuka mapema na upepo safi. Kwa ufupi, ni shuguli zinazonifanya nipumzishe akili na moyo.

Katika shugulizangu za kuifadhi pesa huwa najiandaa na najitaadhari sana na ninakaa kwenye nidhamu kubwa sana. Kama kwamfano naandaa bajeti ya kila mwezi na kuipitisha na kuipitia pili. Natenga sehemu ya mapato mara moja kuanzia mwanzo wa mwezi. Ili nikapate kujua ninini ambacho nitashugulisha pesa na hazo. Kueka akiba kwenye accounti salama sio kutomia mara moja. Hata hivyo naepuka pia kukopa au kutengeneza madeni ya sio kuwa na muhimu. Pia nafuatilia matumizi kwa umakini ilikuona ninapo kosea ama ninapo zidisha kutumia kiwango cha fedha nilicho kuwa nimekiweka kwenye bajeti.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni mahali ambapo watu watabaka mbalimbali wanapo ishi na kila mtu anatabia yake. Pia, kuna maeneo ya biashara madogo shule na, shule hospitali na sehemu za michezo. Ni mahali pazuri kwa mazungumzo madogo na majirani na yenye usalama pia. Hata hivyo, hakuna sana msongamano wa magari au mchafuko na utupaji wataka ki ovyo ovyo. Ina, ni mahali ambapo una mpangilio ambao umependeza. Pia ni sehemu inayo nipa hisia ya jumuiya na ushirikiano sio nyumba tu au barabara ukiangalia eneo hilo kwa manthari yake yaliyo pendeza.

Muziki wa jadi ni muziki ambao naupenda sana kwa sababu ni muziki wakipekee ambao unaladha yake na unaunganisha historia tamaduni na hisia. Ni muziki wangoma, marimba au nyimbo za asili unaweza kufanya mtu ajisikie karibu na asili na jamii yake kiachakelele za kila siku.

Mabadiliko kazini ni jambo la kawaida sana ili ila. Nayashambulia kwa kukubali mabadiliko baada ya ku badala ya kuyapinga mara moja. Hata hivyo, natengeneza nafasi ili kuelewa sababu na faida za mabadiliko hayo najifunza kwa ustadi mpya. Ni nini ambacho kinaitajika na kuendana na mabadiliko ambayo yamebadilishwa. Nashirikiana upia na wenzangu, badala ya kutengwa au kuhesabiwa kupinga hata hivyo, nabadinji badili pole pole na kueka malengo madogo ili hatua kwa hatua nianze kuelewa na kuelewana na mabadiliko.

Kinywaji ni nacho kipendelea sana kwa kutumia asubuhi ni chai sababu inanifanya nisimame kimawazo nitulivu na yenye ladha nyepesi na mara nyingi ni changamoto kidogo kwa hisia za usingizi wa mapema.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kujifundisha zaidi na kujishughulisha na changamoto na watu tofauti. Nimejifunza utulivu, nimejifunza mawasiliano bora na nimejifunza kubadilika. Pia nimejifunza naushirikiano mwema na watu.

Hili kukamilisha kazi kwa wakati na anda orodha ya kazi natumia mbinu ya pomodoro napanga muda wangu na jiepusha na vurugu pia naweka malengo ya kuitimu kwenye kazi yangu.

Kazi ninazozi, nazozi, ni kazi za afya na huduma kwa jamii kama wauguzi madaktari na wahudumu wa afya. Kwa sababu, ni kazi ambayo husaidia kuokoa maisha na kuleta faraja kwa ugonjwa.